Karibu sana kwa kampuni hii, tunafurahia kuwa sehemu ya kampuni yetu na tunatarajia kufanya kazi kwa pamoja. Kwa mafanikio ya kampuni, mjisikie huru kuuliza swali lolote lile, asante.